Namkumbuka mwalimu wangu wa hesabu. Alikuwa ni mwalimu msichana ambaye alikuwa anapenda sana darasa letu. Akituona tumefanikiwa namaanisha akituona tumepata ufaulu mzuli darasani. Na mkumbuka sana.

Napenda kucheza na marafiki wangu mara nyingine kucheza muziki, lakini muda mwingine, tunakutana na marafiki kwa sababu ya kubadilishana mawazo ya maisha, jinsi yanavyoenda, biashara.

Napenda kusoma hasaa vitabu vya hadithi au simulizi ya historia za jinsi watu walivyokuwa wakiishi huko zamani. Mababu zetu walikuwa wakiishije na waliwezaje kuishi kabla ya teknolojia kuwepo.

Napendelea sana chai. Hasa chai yenye mchai chai, tangawizi na karafu. Ni mpenzi sana wa chai. Kwa siku naweza nikanywa chai mara tatu, hadi mara nne. Kwa sababu, nikinywa chai najisikia. Amani ndani ya moyo wangu.

Mara nyingi ili kujifunza napenda kusoma vitabu, lakini machapisho mbalimbali katika mitandao. Na inapo bidi kuwauliza watu ambao wamewahi kufanya hilo jambo hawa ambao najua wanaeza wakawa na maarifa hata kama ni kidogo kuhusu hilo jambo ambalo nataka kujifunza.

Ndiyo, nimewahi kutembelea mto maana sehemu ambayo nmezaliwa na nmekulia, maili kama saba, kulikuwa na mto ambao mara nyingi tulikua tunaenda kucheza, kujifunza jinsi ya kuogelea, mimi pamoja na marafiki wangu.

Ili kushilikiana na timu na hakikisha kwamba niko hapo. Kiuwepo lakini pia kimawazo na hakikisha kwamba vifaa vyote ambavyo vinatakiwa kutumika ili kufanya ufanisi wa kazi. Vina kuwepo na hakikisha ya kwamba mawazo na maoni mbalimbali, hayana budi kuwasilishwa.

Napenda kusoma habali mtandaoni kwa sababu katika mtandao kila kitu kimelaisishwa kuliko gazetini kwamba ninatakiwa niende page moja mpaka page nyingine lakini mtandaoni kila kitu unakikuta kwa ufasaha zaidi.

Nashugulika na makosa kazini kwanza kwa kuangalia chanzo cha kosa ni nini lakini pia kwa kufanya kwa kusanya maoni namna gani ya kuweza kutatua tatizo fulani ambalo limeweza kutokea kazini lakini pia kuhakikisha ya kwamba tatizo hilo halikuweka njia ambazo zinaeza zikafanya tatizo hilo lisijirudie tena.

Data zangu ninazihifadhi kwenye Microsoft, lakini pia ninazihifadhi kwenye baadhi ya vitabu. Au baadhi ambazo zinaweza zikafanya nikaweka kumbukumbu.